Kazi ya nyumbani ninayo chukia zaidi ni kuosha vyombo. Hata ingawa ni kitu ambacho lazima tukifanye, hatuwezi jizuia. Kwa sababu tunatumia vyombo kila siku. Nachukia sana kuosha vyombo kwa sababu. Nakumbuka nikiwa mdogo mama yangu alikua ananitandika. Weze kuosha vyombo. Kwa hilo, kitu ambacho kilinifanya nikachukia kuosha vyombo sana na pia. Hiyo kusimama hapo muda huo wote ni kitu moja sipendi tu kufanya kwa jumla lakini sina budi kufanya kwa sababu lazima vyombo iwe safi.

Mimi upenda kusoma vitabu vya historia, hususan naweza soma vitabu ambavyo viliandikwa na watu wakipigania uhuru. Kwa mfano, napenda kusoma vitabu vya Chinua Chebe, aneye ongelea uhuru wa Afrika. Ni vitabu vyake, kama kwa mfano kitabu vya "Things Fall Apart" alichoki andika Chinua Chebe. Kinaongelea tu vitu mingi ambavyo vina husisha jamii yetu ya Afrika. Na ni vitabu ambavyo na penda kuvisoma sababu na hisi ya kwamba huwa napenda kuona maisha ya kuu yalivyokuwa. Ama jinsi ambavyo watu ufikiria watu tofauti tofauti. Huwaa kina nifanya na kuwa na punguza mawazo sababu na kuvisoma mawazo yote huwa yanaisha.

Tunda ambalo mimi naona lanipendeza ni tunda la embe ama maembe yakiwa mengi ni tunda ambalo nimeshalipenda tangu nikiwa mtoto kwa sababu najua linaniongeza kwa mwili na cha muhimu ni ya kwamba ni tamu lina harufu tamu inayovutia na pia napenda ambavyo inavyoonja kwa sababu embe ni tunda ambalo linavutia kwa macho rangi yake. Na kuwa linaongeza vitu mingi mwilini na kupigana na magonjwa kwa hiyo tunda hilo kwangu ni tunda ambalo nalipenda kuliona linavutia napenda pia kulikula.